Jee umewahi kuenda maonyesho ya sanaa Naam nimeweza kuhudhuria maonyesho ya sanaa kwa mara mingi sana Mara ya mwisho nilipo hudhuria sanaa ya mwisho ilikuwa mwezi uliopita mwezi wa disemba Ilikuwa tarehe ishirini na tano ambapo mimi na familia yangu tuliweza kuenda kushuhudia maonyesho ya sanaa Ilikuwa siku ya krismasi na tulitaka mahali ya kuweza kujiburudisha ili watoto waweze kufurahi na kuwa na wakati mzuri tulipokuwa huku, tuliweza kuona watu wengi sana wakionyesha maonyeshano mzuri ambayo tuliweza kufurahia na hivyo ndipo siku yetu ya krismasi iliweza kuwa siku kuu na siku iliyo na baraka mingi sana. Kutoka siku hiyo, nilijiahidi kuwa nitakuwa nahudhuria maonyeshano ya sanaa kila mwezi.

Je unapenda kusimamia au kusimamiwa Kwangu mimi ningesema napenda sana kusimamia Nina miezi miwili sasa tangu nipewe kazi na mkubwa wangu ya kusimamia wenzangu kazini Kwa miezi hiyo miwili ambayo nimeweza kusimamia wengine nimeweza kujifunza mambo mengi sana Kwanza nimejifunza umuhimu wa kuweza kuwaeleza wenzako vile kazi inavyofanya kufanywa Nimeweza kuwasimamia kwa miezi miwili na kazi ambayo wamefanya imekuwa kazi nzuri sana. Nilipongezwa juzi na meneja wangu kuwa nimefanya kazi nzuri kwa kusimamia wengine. Pia, uzuri nyingine ambayo napenda kazi ya kusimamia ni kuwa, kuna vile kazi itafanywa kwa vile wewe mwenyewe unataka. Itabidi umepanga wenzako wafanye hiyo kazi jinsi unavyojua inastahili kufanywa.

Changamoto gani unakutana nazo kazini Kwangu nigesema kuwa kazini kuna changamoto mingi sana ni vile tu nimeweza kukua na njia mingi ya kutatua changamoto hizo Kwanza changamoto moja ambayo nakumbana nayo kila siku kazini ni changamoto ya kukosana na wenzangu wenzangu tumeweza kukosana saa zingine kwa sababu ya makosa ndogo kama vile saa zingine tukipewa kazi, kuna wale ambao hawataki kufanya kazi na wanatuacha sisi wengine tufanye. Hiyo watu wakifanya hivo inaleta kukosana sana changamoto lingine ambalo napatana nayo kazini ni wakati mwingine unapata unapewa kazi mingi kushinda mwenzako. Hapo mtu unabaki ukijiuliza mbona wewe peke yako unapewa kazi nyingi na wenzako wanapewa kazi kidogo. Ni vizuri kuwa nimeweza kupata njia nyingi ya kusaidia kufuatiliana na changamoto hizi.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Kwangu ningesema kuwa nina njia mingi sana ya kuweza kuwasiliana na watu Inategemea sana sana ni nani nawasiliana naye kwa mfano ninapowasiliana na mtu wa familia yangu ama rafiki yangu Ninaafadhalisha kutumia simu kuwapigia ama kuwapigia kutumia video video koli Mara mingi nikiwa kazini nikitaka kuwasiliana na wenzangu wa kazi napendelea kutumia barua pepe hii ni kwa sababu barua pepe ni rahisi sana na ni ya haraka na itaweza kuhifadhi maandishi yote ambayo umeweza kutumia Pia kama ninazungumza na mtu aliye mbali ama aliye nchi nyingine naafadhalisha kumpigia kutumia mtandao ya whatsapp hii ni kwa sababu itakuwa rahisi na siezi kugharamia pesa mingi.

Je unapenda kuvaa kofia Naam mimi ni mtu ambaye napenda sana kuvaa kofia kila wakati wa wiki ambapo naenda kazini hakuna vile nitavaa kofia kwa vile hairuhusiwi kuvaliwa kazini lakini wakati kama vile wikiendi ama wakati nipo likizoni na siendi kazini Napenda sana kuvaa kofia umuhimu wa kuvaa kofia ni kuwa, kofia husaidia sana kukulinga na kukulinda kutoka jua wakati unapotoka na kuna jua kali ni muhimu sana kuvaa kofia kwasababu itaweza kuzuia jua isiweze kukuchoma uso na pia kichwa umuhimu mwingine wa kuvaa kofia ni kuwa kofia inakufanya mtu uonekane mzuri kwanza ikiandamana na mavazi yako pia kofia inaweza kukusaidia kuficha uso yako wakati hutaki kujulikana na watu wengi.

Ni hekima gani umejifunza maishani kwangu ningesema kuwa nimejifunza hekima mingi sana katika hii maisha. Ya kwanza nimeweza kujifunza hekima ya kushukuru kwa kusema asante mtu anapokusaidia unafaa kuwa na ile uwezo wa kumwambia asante Hii ni kwa sababu unapomwambia Asante, kuna vile atahisi vizuri kwa kukusaidia na pia atakuwa na ile uwezo wa kukusaidia tena wakati mwingine. Hekima nyingine ambayo nimejifunza katika hii maisha ni ile kuwa na uwezo ya kusaidia mtu. Kwa sababu pia wewe kuna wakati utasaidiwa, unafaa uwe na ile uwezo ya kusaidia mtu mwingine hata kama sio rafiki yako. Kwa kumsaidia hivo ataweza kuhisi kuwa amesaidiwa na pia wakati mwingine akiwa na kitu ama akiwa na mingi ataweza kurudisha mkono kwa kukusaidia pia.

Somo gani la sayansi unalipenda Kwangu mimi somo la sayansi ambalo ninalipenda zaidi ni biolojia kutoka kidato cha pili ni meweza kupenda sana somo hili la biolojia Hii kwa sababu mambo au maneno ambayo tunafunzwa katika somo hili la biolojia ni mambo ambayo yana husiana na mwili yetu na mazingira yetu Kwa mfano katika somo hili la biolojia tunafunzwa kuhusu mwili yetu kichwa masikio inavyo fanya macho inavyo fanya na pia semu zetu zote za tumbo na inavyo weza kutengeneza chakula Kitu lengine ambalo lilinifanya nipende somo hili la sayansi nikua yana zungumzia maneno ya ukweli kama vile mazingira yetu, inatueleza vile mimea inaweza kutengeneza chakula na kutupa hewa ya kuvuta.

Unawakaribisha wafanyakazi wapya vipi Naam, mimi nina njia mingi sana za kuwakaribisha wafanyakazi wapya. Kwanza napenda kuwakaribisha kwa njia ambayo pia mimi nilikaribishwa siku niliyofika Kwanza unafaa kuwaonyesha na wajue sehemu zote ya kampuni kama vile unafaa kuwaonyesha sehemu ya sebuleni mahali ambapo wanaeza kwenda kukula na pia uwaonyesha sehemu ya choo mali ambapo wanaenda kujisaidia na pia unafaa kuwaonyesha sehemu ya bafu mali ambapo wanaezaenda kuoga wakati wamehisi joto sana Pia njia nyingine ya kuwakaribisha wafanyikazi wapya ni kuwafunza vile kazi inafaa kufanywa Hili unafunza kwa kuwa mfano wewe mwenyewe. Unafanya kazi ili waweze kuona vile unavyofanya na kwa hiyo njia wataweza kujifunza kitu kutoka kwako.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Mtaa wangu inavitu mingi sana ambayo ilinafanya niweze kuipenda Kwanza jina la mta yangu inaitwa Bomet na inavitu mingi sana ambayo niliipenda tango kitambo Kitu ambacho nilipenda zaidi ni ushirikiana uliopo kati ya wenyeji wa hiyo mtaa sisi wote tuko na ushirikiano mzuri sana ndipo mtu yeyota kieza kuona shida tunaweza kuenda kwake na kumzaidia Jambo lingine ambalo li nifanya niweze kupenda huo mtaa ni kuwa kuna amani sana mtu unaweza kuwacha bidhaa zako nje na utazipata kwa kuwa hakuna mtu anayeza kuiba bidhaa zako Hii ni kwa sababu kuna amani na usalama wa hali ya juu Jambo lingine ambalo lilinifanya nipende huu mtaa ni kwa sababu tunakaribu kila kitu ambacho tunaitaji kutumia katika maisha yetu ya kila siku kama vile stima, maji na pia dawa kutoka kliniki, tunaweza kuipata kwa haraka.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako kutoka dirishani mwangu nilipo ninaweza kuoana vitu vingi sana moja kuna kanisa ambayo inapatikana kilomita moja kutoka ninapoishi Ninaweza kuona sana vizuri kwa kuwa ni kanisa kubwa la ghorofa Pia kutoka kwa dirisha yangu naweza kuutazama barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Thika Naweza kuona msongamano mkubwa sana kwa ya magari katika njia hiyo Pia wakati mwingine usiku nikitoka naweza kutazama taa za barabara zikiweza kumulika mtaa mzima Pia kutoka dirisha yangu naweza kutazama watu wengi wakiwa katika shuguli yao sokoni Kuna soko ambalo linapatikana karibu nusu kilomita kutoka dirishani mwangu.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Mimi ningesema kuwa nina njia mbali mbali ya kuweza kupumzika na kupata nguvu baada ya siku ndefu Kwanza, njia moja ya kupumzika baada ya siku ndefu ni kutulia kwenye kiti langu na kutazama nyimbo au kutafuta filamu ya kutazama Nikiweza kufanya hivo kwa masaa karibu mawili, nitaweza kurudisha nguvu yangu na kutoa uchovu wote ambao nilikua nayo mwilini Pia, njia nyingine ya kuweza kutoa uchovu ninapofika kutoka kazini napenda kuingia kwa bafu kuoga ili uchovu kwanza uanze kunitoka Baada ya kuoga, ninatoka kutembea kiasi huku nikiskiza ngoma kadhalika ya kuweza kunipumzisha na kufanya akili yangu iweze kutulia. Njia hizo mbili imenisaidia sana kupumzisha mwili yangu bada ya siku ndefu.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana Mimi wakati mingi ninapokuwa katika mapumziko ya mchana, napenda kuupiga simu nyumbani, kupanga kazi ya shamba na pia kazi ya mifugo nijue wanavyoendelea Kila mara nikipata mapumziko napigia wafanyikazi wangu wa shamba kuwauliza ni kazi gani wameweza kufanya kwa hiyo siku na niweze kujua ni wafanyikazi wangapi walikua shambani na pia wanieleze ni pesa ngapi ambayo inahitajika niweze kuwalipa Pia wakati mwingine nikiwa mapumziko napenda kutembea kiazi ilikuweza kupumzisha akili na kutoa uchovu Kitu nyingine pia ambayo inafanya wakati nipo mapumzikoni Ninapenda kutoka nje kuenda kutafuta kitu cha kula sana sana naenda kukula mayai ilio iliochomwa.

Unapendelea kusoma gazeti au abari mtandaoni hhh Kwangu ningesema kuwa sana sana napendelea sana kusoma gazeti Hii ni kwa sababu habari ambayo unapata kwenye gazeti ni mingi sana kushinda yale ambaye utapata mtandaoni. Gazeti unaeza pata habari kuhusu kila kitu, kuanzia kwa siyasa, habari ya michezo, habari ya hali ya ahanga na pia habari ya dunia mzima Pia kwenye gazeti unaeza pata hadi habari ya vifo. Hh Pia sababu nyingine ambale nafanya niweze kupenda kusoma kwa gazeti ni kuwa habari unayoipata kwenye gazeti sana sana huwa ya ukweli. Hh Ukiweza kulinganisha na mtandaoni, mtandaoni unaeza kupata habari nyingi sana ambayo ni ya uongo ama ambayo ameweza kuongezwa maneno ambayo sio ya ukweli. Hii ni kwa sababu kuna watu ambao wanapenda kuweka vitu mtandaoni ambayo ni ya uwongo na pia ambayo yameongezwa chuki.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki. Naam mimi ni mtu ambaye napenda sana kupiga chombo cha muziki Hata leo nilipo kuwa kanisani nilikuwa nazaidia kupiga chombo cha muziki Niliweza kujifunza kupiga chombo cha muziki nilipo kuwa katika kidato cha tatu hadi waleo niliweza kujifunza na kupata marufu mkubwa sana na ilinifanya niweza sana kupenda na kufurahia, kucheza na kupiga chombo cha muziku. Chombo cha muziku ambayo napenda sana kuipiga ni gita. Napenda sana gita kwanza mtu mwingine hakiweza kuniakea ngoma ili niweza kucheza uku nikiufatilia. Chombo chingine ambayo nigesema kuwa napenda kuicheza cha muziki ni tarumbeta. Niliweza kufunzwa vile kucheza tarumbeta hadi iweza kutoa manena ambayo ni kama mtu unaimba.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Mimi mara nyingi ninapokuwa na wasiwasi. Napenda sana kuenda kwa wakubwa wangu ambao wana uzoefu na wana maarifa na wanaweza kunisaidia katika jambo ambalo nina wasiwasi nalo. Kama wiki uliopita, nilikua na wasiwasi kuhusu kitu ambacho naweza kufanya na pesa yangu ambacho niliweza kupata. Nilienda kwa ndugu yangu ambaye ni mkubwa wangu na nikamweleza kila kitu na aliweza kunipa mawaidha ambayo ilinisaidia sana. Njia nyingine wakati nina wasiwasi, napenda kusikiliza muziki ambazo hunituliza. Nnaposikia muziki kama hizo, moyo wangu na kila kitu hutulia na hapo ninaweza kupanga na kupata suluhisho wa wasiwasi ambalo nilikuwa nayo.

Unafanya nini kushirikiana na timu Naam mimi ili niweze kushirikiana na timu nafanya mambo mengi sana Kwanza, tunapokuwa kwenye timu, ninahakikisha kuwa nimefanya kazi ambayo nimetengewa mimi. Ili kufanya wenzako kwenye timu wafurahi, mtu unafaswa kufanya kazi ambayo ametengewa yeye. Ukiachia wengine kazi yako, kuna vile wenzako kwenye timu wataweza kuona vibaya na kuhisi vibaya kwa kuwa unawaachia kazi yako. Pili, katika kushiriki kwenye timu, napenda pia kuwapa mawaidha wenzangu. Hiyo ndiyo njia moja nzuri sana ya kushirikiana kwenye timu. Mwenzangu katika timu anapokuwa na shida ama anapopatwa na wasiwasi wowote. Nampenda sana kumpa mawaidha. Ilikuweza kutatua shida ambalo alikuwa nalo.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri Kwangu mimi binafsi ningesema kuwa napendelea sana kitanda kizuri kupita kile kitanda kigumu Hii ni kwa sababu unapolala kwenye kitanda kizuri utaweza kuamka asubuhi ukihisi vizuri na ukihisi uko sawa Ukilinganisha na kitanda kigumu, mtu unapolalia kitanda kigumu, utaamka asubuhi ukiwa na maumivu ya mgongo na sehemu zingine za mwili na pia ukiweza kulalia hiki kitanda kigumu, utaamka ukihisi umechoka na pia una maumivu kila sehemu ya mwili uzuri mwingine wa kitanda kizuri utaweza kulala vizuri hadi asubuhi bila kuzinduka mara nyingi usiku Huezi kulinganisha na kile kitanda kigumu ambayo mtu ukilalia utazinduka mara mingi usiku kwa sababu ya kufinywa na machungu unayosikia na kwa hivo mtu huwezi kulala vizuri.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi Naam, mimi njia yangu ya kushugulikia muda wa mwisho ni mezoea kuzingatia ama kushugulikia kazi ambayo ni ya muhimu na inaitajika haraka na bado sijaimaliza Wakati mwingi, ninapo patikana katika wakati wa mwisho na nina kazi ambayo sijamaliza napendelea sana kuanza na ile kazi ambayo inaitajika kwa haraka na ninaweza kumaliza katika muda huo mfupi wa mwisho Mara mingi, nikifanya hivyo huwa najipata nimeweza kukamilisha kazi ambayo nilikua nayo na kuweza kupatiana kwa wakubwa wangu ama kwa wenzangu kabla ya wakati ambao ulikua unatakikana.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Mimi mara nyingi kunapo kuwa na jua kali Napenda sana kuenda kuogelea Ninapoenda kuogelea mimi uhisi vizuri na joto unitoka mwilini Pia wakati wajua kali napendelea sana kuenda chini ya kivuli na kutulia na blangeti yangu kwa muda karibu saa moja Ninapolala chini ya kivuli huwa sana sana napenda kusikiliza muziki au kutazama video kwenye simu yangu Pia wakati mwingine kunapo kuwa na jua kali naafadhalisha kukaa kwa nyumba na kutazama video ama kutafuta filamu ambayo itaweza kunizaidia kupitisha wakati Kwa mfano msimu huu wa januari kuna jua kali sana na mtu uwezi kutoka nje kutembea ndo maana nimeafadhalisha kukaa kwenye nyumba na kutavuta filamu wambayo itanifuraisha kuitazama.

Je? Unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Naam mimi ni mtu ambaye napenda sana kuzungumza kuhusu siasa. Mara mingi hata nikitukiwa kazini Wakati wa mapumziko tunapenda kujadiliana na wenzangu kuhusu siasa ya nji yetu. Kuna siasa mingi sana katika nji yetu inayoendelea wakati huu kwa kuwa mwaka ujao tutakuwa na kupiga kura kuchagua kiongozi wa nji. Pia ninapoenda sokoni na kupatena na marafiki zangu ama watu ambao wamekusanyika alafu niskie wanaongelea kitu inayohusiana na siasa, napenda sana kuingilia ili tuweze kujadiliana wote na kujua shida iko wapi katika inji yetu na ni viongozi gani ambao wanastaili kutolewa na viongozi gani ambao wanastaili kupigiwa tena kura ili waendelee kutuongoza Pia ni kitu mzuri sana kuongelea siasa ili kuweza kujua zaidi kuhuzu viongozi wetu.

Unafuata matukio ya kimataifa? Naam mimi ni mtu ambaye napenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa Kila siku kabla nilale nahakikisha kuwa nimetazama taarifa na habari ya kimataifa Pia naweza kuyafuatilia matukio haya katika mtandao wa facebook ama pia twitter Kwa mfano wakati huu saizi tunapozungumza, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea nchi ya marekani Kiongozi wa marekani ambaye anaitwa Donald Trump aliweza kutega nyara kiongozi wa nchi ya Venezuela ambayo anaitwa Nicolas Maduro Hii ni kwa sababu Donald Trump alisema kuwa huyo kiongozi anashiriki kwa kuuza dawa za kulevya na pia kusumbua nchi ya marekani kibiashara Pia matukio mengine yanayoendelea kimataifa ni kuna viti mingi inayoendelea katika nchi ya Iran na pia nchi ya Israeli.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku Mimi ningesema kuwa siwezi kujua ni mara ngapi napata barua pepe kwa siku kwa kuwa ninapata barua pepe mara mingi sana Kwa siku naeza kupata zaidi ya barua pepe kumi Kwa mfano wiki iliyopita katika siku ya jumatatu niliweza kupokea barua pepe karibu kumi na nne hizi barua pepe iliweza kutoka sehemu mbali mbali kuanzia twitter na pia ya malipo ya mshahara ya kila mwezi Siwezi kujua ni mara ngapi napata barua pepe kwa siku kwa sababu nina mahali mingi ambalo ninatumia barua pepe kuelezwa kuhusu vitu inayohitajika na mambo yanayoendelea.

Je, unatumia video kwa mawasiliano? Naam, mara mingi sana napenda kutumia video kwa mawasiliano. Ninapozungumza na marafiki au familia yangu, napendelea kutumia video ili niweze kuangalia na kuwapata vizuri na kuelewa kile wanachosema. Pia umuhimu mzuri wa kutumia video ni kuwa unaweza kuwasiliana na mtu huku ukimueleza kitu na aweze kuona inavyofaa kufanywa. Pia tunapokuwa kazini, siku hizi tunatumia mawasiliano ya video ili tuweze kuelezeana mambo na shughuli za kazini inavyofaa kufanywa. Pia umuhimu mwingine wa video ni kuwa ni rahisi na haiwezi kutumia pesa nyingi, kwa sababu mtu unaponunua data unaweza kuwasiliana na wenzako ama marafiki zako kwa njia ya video. Bila kutumia pesa yoyote au kutumia kipigo cha kupiga.

Unashambulia je tatizo kazini Naam mimi nina njia mingi sana ya kushambuliana na matatizo kazini njia moja ninapo upata tatizo lolote Kwanza nahakikisha kuwa nimetafuta mtandaoni kupata suluhisho kama naweza kujisaidia mimi mwenyewe Ninapo angalia mtandaoni na kupata suluhisho napenda kusuluhisha iyo kazi na kuendelea kufanya kazi ingine inayofuata Wakati mwingine, unaweza kupata tatizo ambalo limekushinda na umekosa suluhisho kabisa. Inapo fanyika hivo, uwa nafadhalisha kuenda kwa mwenzangu au mkubwa wangu kazini ili aweze kunieleza suluhisho la tatizo hilo. Kwa mara mingi, ni vizuri sana kuenda ama kuulizia kwa mwenzako usaidizi unapo patikana na tatizo lolote. Kwa kuwa ukinyamazia unaweza kushindwa kutatua mwenyewe na hivo utakuwa umeharibu maneno mingi kazini.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele Mimi ni tasema kuwa napendelea sane mahali pa kimya Hii ni kwa sababu ninapokuwa katika mahali pa kimya ninaweza kufanya kazi yangu kwa makini bila kusumbuliwa na kitu lolote Kunapo kuwa na kelele mahali pa kazi, kuna vile mtu uwezi kufanya kazi yako kwa makini kwa kuwa kelele hiyo itakufanya ukose kufikiria vizuri na pia kufikiria mambo mengine ambayo haihusiani na kazi unayofanya. Pia, shida moja yangu ni nikiwa katika mahali pa kelele, sana sana napata kuwa ni meweza kuumwa na kichwa, na hivo siwezi kufanya kitu chochote na itabidi nimeenda kupumzika.

Ulifanya nini asubuhi hii? Leo, kwa sababu ilikuwa jumapili, sikuweza kuamka mapema. Niliweza kuamka wakati wa saa mbili asubuhi. Baada ya kuamka, nilielekea hadi kwa bafu na nikaweza kuoga. Bada ya kuoga, niliweza kutengeneza chakula changu cha asubuhi. Bada ya kula, niliweza kuvaa mavazi yangu ya kanisa na kuelekea moja kwa moja hadi kanisani. Nilikaa kanisani hadi wakati wa saa saba saa saba ilipofika niliweza kurudi nyumbani Baada ya kuoga, niliweza kutengeneza chakula changu cha asubui. Bada ya kula hadi wakati wasai tumeketi kwa kiti huku tukitazama habari na pia tukimaliza Tunapanga kutazama filamu moja ambaye iliweza kutokea wiki iliopita.

Je, unavaa miwani, mimi kwa kawaida uwa sivai miwani, nilizawea kutumia macho yangu ya kawaida bila kuongeza miwani Wakati mwingine, wakati tinapo ondoka kuenda nje matembezi, na wakati ambapo kuna jua kali, inabidi nimevaa miwani iliweze kunizaidia na kunizua kutoka jua kali Miwani iko na umuhimu mwingi sana. Wakati unapotoka nje na kuna jua kali, miwani itakuzaidia kuzuhia macho kutoka jua kali. Pia, wakati mwingine, ninapo usoma vitabu usiku na sitaki mwangaza wa stima. Saa zingine naamua kutumia miwani ili niweze kupunguza mwangaza unaofika machoni mwangu.

Niambia kuhusu shughuli zako za siku za mvua Wakati wa mvua ninakuanga na shughuli mengi sana Kwa mfano mwaka uliopita tulikuwa na mvua mingi sana mwezi wa nne Kwa kawaida katika nchi yetu ni katika mwezi wa nne ambao tunashuhudianga mvua mingi Mwezi huo nilikua nimeomba likizo kutoka kazini ili niweze kurudi kwetu mashambani kufanya kazi ya shamba shughuli yangu ya kila siku wakati huo, nilikuwa napenda kuamka asubuhi kisha naenda kwa shamba kukata nyasi ya ngombe. Baada ya kulisha ngombe, nilikuwa narudi nyumbani kunywa chai kisha niondoke na jembe na vifaa zingine Iyo siku nilikuwa napenda kupanda mahindi na maharagwe. Hii ni kwa sababu, kunaponyesha hivo mahindi na maharagwe humea vizuri sana bila kukauka. Pia wakati wa mvua ninapenda sana kupanda miti, miti husaidia sana mazingira kwa njia mingi, hii ni kwa sababu hutupa hewa ya kuvuta na pia hufanya mazingira kuonekana rangi mzuri na pia husaidia kuleta mvua.

Jee, unapenda kujifunza historia? Naam, tangu kitambo nikiwa katika shule ya upili. Nilipenda sana kujifunza historia. Historia nilianza kujifunza mwaka wa elfu mbili kumi na moja. Nilipo kuwa katika kidato cha kwanza. Historia ni somo la muhimu sana kwa kuwa inakusaidia mtu mwenyewe kuweza kuelewa uliko tokea na historia ya jamii yako na pia ya nchi yako kwa jumla. Kwa mfano nilipo soma historia niliweza kuelewa siku ambayo nchi yetu ya Kenya tuliweza kupata uhuru na pia kuelewa mahali sisi kama wakale na pia wakikuyu walieza kutokea huko nyuma. Niliweza pia kuelewa kuhuzu nchi zingine jirani kama vile Uganda na Tanzania na historia yao ya vile waliweza kupata uhuru yao kwa kupigana na wakoloni.

Ni zoea gani zuri ulilojenga? Kwangu mimi ningependa kusema kuwa nina zoea mingi sana ambazo nimeweza kujenga. Moja, nimeweza kupata zoea ya kuamka mapema asubuhi. Nilikuja kugundua na kujifunza kuwa, kuamka asubuhi husaidia sana mtu kujipanga na kuanza siku yake mapema kwa kuanza na yale ya kazi ambayo yanahitajika kufanyika kwa haraka. Pia, zoea nyingine ambalo nimeweza kujifunza ni zoea ya kushukuru. Unaposaidiwa na mtu, ni muhimu na ni vizuri sana kumshukuru. Ninapenda kumshukuru kwa kusema asante, ili siku nyingine ninapo omba tena kusaidiwa, ataweza kunisaidia kwa kuwa anakumbuka kuwa mara ya mwisho alinisaidia, niliweza kumshukuru. Zoea nyingine pia ambayo nimeweza kujifunza ni zoea ya kusema ukweli na kufanya mambo ya haki. Ni vizuri sana kufanyia wenzako na wengine haki na pia kuwaambia ukweli bila udanganyifu wowote.

Unatumia programu zipi mara nyingi? Mimi ningesema kuwa programu ambayo natumia mara nyingi ni programu ya WhatsApp. Mara nyingi napenda kutumia programu huu kuwasiliana na marafiki na pia familia yangu. Napendelea programu huu kwa kuwa haitumii data nyingi na pia unaweza kuongea na marafiki zako au familia zako kwa njia ya video. Tena, uzuri moja wa programu hii unaweza kurekodi picha au sauti na uwatumie wenzako ama pia marafiki zako. Pia, programu nyingine ambayo napenda kutumia ni programu ya Twitter. Hii ni kwa sababu, ninapo ingia kwenye Twitter, ninaweza kupata habari na matukio yanayo tokea nchini na pia kimataifa. Hapo ndipo mahali ambapo napenda kusomea habari za nchi na mambo yanayo endelea kama vile mambo yanayo husiana na siasa, teknolojia ama habari ya michezo.

Unapenda chai au kahawa kwangu mimi nitasema kuwa napenda chai kuliko kahawa chai ni kinyuaji ambacho nimezoea na ninakunywa kila siku wa asubuhi ninapoamka kabla niende zangu kazini Mara ninapoamka huwa nawekelea maji moto huwa nawekelea maji kwenye moto kisha naongeza majani Naipa dakika karibu kumi kisha naongeza sukari na chai yangu imekua Mara mingi, napenda kunywa chai na mkate. Ninapofanya hivyo, nitahisi nimeshiba kwa karibu masaa matatu bila kuhisi njaa. Uzuri ya chai ni kuwa, chai inakufanya mtu ujisike mchangamfu na hapo utaweza kuanza siku yako vizuri bila uchovu wowote huku ukihisi umechangamka.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ambao nakumbuka ni wakati ambao nilikuwa katika shule ya upili Nilikuwa katika kidato cha tatu na mwaka huo michezo hiyo ya besiboli ilikuwa inachezewa shuleni mwetu Ilikuwa wakati wa mwezi wa kumi na nne Tuliweza kushuhudia mashule ishirini na tano waliohudhuria michezo hizo Tuliweza kuibuka nambari ya pili huku tukishindwa na shule ya Alitain Iyo siku michezo ilikuwa imekaza sana na tuliweza kushindana na kumenyana sana na timu hiyo ya Alitain ambao walikuwa wamejitayarisha vilivyo Siwezi kusahau siku hiyo ya besiboli kwa kuwa kulikuwa na watu wengi sana na tuliweza kufurahia mechi hiyo.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Mimi nina njia zangu za kutumia ili niweze kupunguza matumizi ya plastiki Kwanza napenda kutumia vitu ambazo hazina plastiki kama vile karatasi ya kueka mzigo hiyo hata nikiweza kutupa haitakuwa na madhara ya yote kwa mazingira Pia ili kuhupunguza matumizi ya plastiki ninapoenda dukani nafadhalisha kuenda na kitu changu cha kuchukua vitu ambazo ni menunua kama vile mfuko. Pia ili kuhupunguza matumizi ya plastiki nimependela sana kuhamasisha jamii, familia na pia marafiki zangu kuhusu madhara ya plastiki kwenye mazingira yetu. Wote wameweza kunisikiliza na kufanya inavyo faa na kupunguza matumizi ya plastiki ili tuweze kulinda mazingira yetu.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Mimi ningependa kusema kuwa Inategemea ni mara ngapi naenda hospitali kwa mwaka kwa kuwa? Mara mingi, ni ngumu sana nikue mgonjwa Kwa mfano mwaka uliopita, niliweza kuenda hospitali mara moja tu Nikifanya hesabu miaka tano iliopita Kwa katikati nimeweza kuenda hospitali mara moja au mbili kila mwaka mwaka uliopita niliweza kuenda hospitali wakati ambapo nilikuwa nimeumia mguu. Niliteguka na nikaweza kuanguka na nikakatwa na mawe. Niliweza kuenda hospitali ili niweze kushonewa mguu wangu ili iwache kutoka damu. Pia mwaka wangu mwingine uliopita niliweza kuenda hospitali wakati nilikuwa nahisi nimeumwa na kichwa sana. Nilienda ili niweze kuangaliwa na kupewa mawaidha na daktari na niambiwe ni sababu gani inaweza kuwa imesababisha kuumwa na kichwa kwa siku karibu tatu.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Kwangu nitasema kuwa nimeweza kupokea zawadi mingi ya aina aina sana sana wakati ninapofaulu ama wakati wa siku yangu ya kuzaliwa. Lakini zawadi moja nzuri ambayo niliweza kupenda kwa zawadi zota ambazo nimeweza kupokea ilikuwa zawadi ya saa ambayo niliweza kununuliwa na babangu mzazi. Iyo siku nilikuwa nimeweza kuupita vizuri katika mtiani wangu wa kidato cha nne Alikuwa amenihidi kuwa kama nitapita ataweza kuninunulia zawadi mzuri Ilipotimia nikaweza kuupita alinionyesha saa ambayo alikuwa amenunulia na niliweza kupenda iyo saa sana Ilikuwa saa aina ya Rolex ambayo ilikuwa nyeupe kwa rangi hadi waleo, bado ninaio saa ingawa iliweza kuarabika. Nilijiambia kwa sitawahi kuipoteza na nitaieka hadi siku zingine ili iwe kumbu kumbu kwangu.

Je, unapenda mziki wa jadi? Nam, mimi ni mtu ambayo napenda sana kusikiliza mziki wa jadi. Hii ni kwa sababu, ninapo sikiliza muziki wa jadi. Unipa kumbukumbu, niweze kukumbuka mambo na vitu na matukio ambayo liweza kutendeka hapo zamani. Kitu ambacho kilinifanya niweze kupenda aina hizi ya muziki ni mzazi wangu baba. Alipenda sana kusikia muziki wajadi ni kwa sababu pia yaya iliweza kumkumbusha na kumpa kumbukumbu ya wakati wa zamani ambapo alikua mtoto mdogo. Pia muziki huu hizi za jadi usaidia kutuelimisha na kutufunza kuhusu matukio yaliyo weza kutokea pale kitambo wakati wa ukoloni.

Tabia gani unayo ipenda kwa wengine? Mimi ningependa kusema tabia ambayo napenda kwa wengine ni ile tabia kuweza kushukuru. Uwa napenda sana na kuwapenda watu wanao penda kushukuru hapo wanapo saidia. Ukiweza kusaidia mtu na badaye aweze kukuambia asante. Iyo inaonekana huyo ni mtu mzuri ambaye anashukuru jambo ambalo ametendewa. Tabia ingine ambayo napenda kwa watu wengine ni ile tabia ya wakati mnapo ongea napenda mtu akiweza kukusikiliza kwa amani na anyamaze hadi wakati utakapo weza kumaliza kusema maneno yako ili ata yeye mwenyewe aanze kuongea. Ninachukia sana mtu anapo nikatisha nikiendelea kuongea na aweze kuanza kuongea maneno yake. Hivo mazungumzo haya tafanyika mazuri. Ni tabia nzuri kumpa mtu wakati wake wakuongea na kujieleza, adi atakapo maliza ndipo wewe mwenyewe uwanze kusema maneno yako.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Mimi ningesema kwamba kitu ninachopenda kuhusu shirika langu ni ushirikiano ambao tunayo. Katika shirika langu, mtu mmoja anapo pata shida ama anapo kumbwa na tatizo lolote. Huwa tunakuja sisi wote kwa umoja na kuweza kumsaidia. Kama ni shida ya pesa, tutaweza kumchangia ili aweze kupata hiyo pesa na kuitumia kwa njia ambayo alikuwa anaitaka. Kama ni shida ya kuitaji mawaidha ama kusaidia kufanya kazi, tunaungana sisi wote, tunaenda kwake na tunamsaidia kufanya hiyo kazi ama kumpa mawaidha ya vile kufanya hiyo kazi.

Unapoke aje maoni kutoka kwa wengine? Mimi ni ngependa kusema kuwa ni nanjia mbili ya kupokea maoni kutoka kwa wengine. Ya kwanza, nitaongelea kama ni maoni mazuri. Kama ni maoni mazuri, ua napenda kushukuru sana kwa kuwa wameweza kutambua kwa mba ni mefanya jambo mzuri. Pia, ya pili ni kama ananipa maoni ambayo ni mabaya na sio mazuri. Mara mingi mtu wakinipa maoni mabaya napenda kusikiliza kwa makini ili niweze kujifunza na kuchukua funzo na niweze kubadilisha ilo makosa. Pia mtu akinipa mawazo mabaya sipendi kujibishana na yeye ni mzuri kunyamaza na kumskiliza kisha badaye anapo maliza kuongea utampa jibu yako na uweze kumueleza vizuri ili muweze kuja katika maelewano mmoja.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Mimi ningesema kuwa wakati ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa usiku. Ini kwa sababu wakati wa usiku kila mtu wanakua melala na kunakuanga na utulivu akuna kelele hata kidogo. Mtu unapofanya kazi mahali ya kuna kelele, mtu uwa unafanya kazi kwa makini sana na utaweza kufanya kazi yako vizuri na kwa uhakika. Kelele ni kitu ambacho siyo kizuri na uwezi kufanya kazi kwa kelele. Kunapo kuwa na kelele mahali mtu unafanya kazi, uwezi kuwa na makini mzuri ya kufanya kazi yako na utapata kuwa utashindwa kufanya kazi ama ata utaweza kufanya kazi yako vibaya kwa njia ambayo haitajiki.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Mimi ningependa kusema kuwa rangi ambacho napenda katika ukuta wachumba changu ni rangi nyeupe. Napenda sana rangi nyeupe kwa kuwa ikiwa kwa ukuta alafu taa iweze kuwashwa nyumba itaweza kua na mwangaza mzuri sana. Pia uzuri mwingine wa rangi nyeupe ni kua itaweza kukaa sana bila kuharibika. Rangi nyeupe inapendeza sana watu wengi kwa kuwa ni rangi ambayo inaashiria, amani na utulivu. Unapo lala kwenye chumba ambacho kime pakwa rangi nyeupe kwenye ukuta, utaweza kulala kwa amani na unapoamka kuna vile utaweza kuhisi vizuri.

Je, una kumbu kumbu gani ya kutisha? Kumbu kumbu ambayo ninayo ya kutisha ni kumbu kumbu ya miaka mbili ilio pita. Siku hiyo, nilitoka kazini kama nimechoka na nilikuja kama nimelala hata sikufanya kazi yangu. Kusinduka usiku, niliweza kuamuka na nikapata kwa sikukumbuka kufunga mlangu. Nilishtuka sana kwa sababu nilijaribu kuangalia tarakilishi yangu na pia simu yangu na singeweza kupata kwa mahali ambayo huwa naweka kila siku. Nilishtuka sana na nikanza kuitafuta kila mahali. Baada ya karibu dakika kumi niliweza kuipata na kumbe siku iyo niliweka mahali ambapo sijazoea kueka. Kutoka siku iyo, sijawahi tena kurudia kosa hilo la kulala bila kukumbuka kufunga mlango. Ini kwa sababu usipo funga mlango kuna hatari sana ya usalama.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mimi kwa kawaida, mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Katika jamii yetu, sisi huenda mahali pa ibada ambaye tunaita kanisa mara moja kwa wiki na iyo siku ni jumapili. Kila siku jumapili, wakati wa asubui ambao ni wakati wa saa mbili hadi saa tatu, tunaelekea kanisani ili tuweze kumuabudu mungu. Tunapofika kanisani, tunakaa kwa karibu masaa matatu, tukiabudu, kuimba na pia kuomba Baada ya kanisa, wakati kanisa unapo karibia kuisha, uwa tuna mkutano ya kupanga maneno ya wiki inayofuata Tunaweza kupanga ni nini ambacho tutaweza kujifunza wiki inayokuja ama kama kuna mahali au kanisa nyingine ambao tunafaa kuwatembelea.

Chakula gani cha kigeni umewai kujaribu? Mimi nitasema kuwa nimeweza kujaribu vyakula vingi sana vya kigeni. Kwa mfano, ata leo nimeweza kukula chakula ambacho kinaitwa indomi na ni chakula cha kigeni ambayo iliweza kufika nchini yetu karibu miaka mbili iliopita. Chakula hiki ni kizuri sana kwa mwili kwa kuwa inapa mwili nguvu na pia inasaidia mwili kujenga mifupa na kuwa na mifupa ngumu. Pia uzuri ingine cha chakula hiki ni kuwa ni chakula ambacho unaweza kutengeneza kwa haraka. Unaweka tu kwa majimoto kisha unaipa karibu dakika tano na chakula chako itakuwa tayari kuliwa. Uzuri mwingine wa chakula hiki ni kuwa, bei yake ni rahisi kwa mfano niliyo nunua nilinua kwa shilingi ya hamsini. So kwa hivyo ni bei yake ni rahisi na kila mtu anaweza kumudu kununua bila kutumia pesa mingi.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Mimi binafsi ningependa kusema kuwa napendelea sana mfumo wa Samsung. Mfumo wa Samsung ni mfumo ambao nimeweza kutumia kwa miaka karibu kumi na tano sasa. Na sababu moja ambayo imenifanya nipende mfumo huu ni kwa sababu simu yao huwa mzuri sana. Kwanza kamera ya simu yao ni mzuri sana na unaweza kupiga picha vitu vilivyo mbali. Kitu kingine ambacho kilinifanya nipende mfumo huu ni kuwa bei yao ni rahisi na inaweza kuongelewa na kupunguzwa Kwa mfano simu ninayo tumia niliambiwa kwanza ningefaa kuinunua kwa shilingi 35 Lakini niliweza kuongea na wenye mfumo huo na waliweza kunipunguzia bei hadi shilingi elfu thelathini na mbili. Izo ndo vitu ambavo imefanya niweze kupenda mfumo huu wa Samsung.

Unalinda faraga yako vipi mtandaoni? Mimi ningesema kuwa ni na njia mingi sana ya kulinda faraga yangu mtandaoni. Kwanza, mimi ni mtu ambaye nimejifunza kuposti picha chache sana mtandaoni. Mtu ambaye anaposti picha mingi na ya kila kitu ambacho kinaendelea katika maisha yake mtandaoni atakuwa ameambiana ama kuonyeshana sana faraga yake. Ni vizuri kueza kupunguza picha na maneno na unayoposti mtandaoni ilikuweza kulinda faraga yako. Pia, mimi hulinda faraga yangu kwa kuwa marafiki na watu ninaowajua tu mtandaoni. Siwezi kuitikia kuwa rafiki na mtu ambaye simfahamu binafsi uku mtandaoni. Ivo mtu unapojifunza kuwa marafiki na watu ambao huwatambui, utakua umeweza kufungua faraga yako na utaweza kuianika kwa watu wengi. Ivo utakua umehadharisha faraga yako sana.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Mimi kwa kazi yangu nina malengo mengi sana. Kwanza, lengo langu kuu la kwanza ni lengo ya kuweza kufanya kazi yangu kwa bidii ili niweze kuongezewa cheo. Mwaka uliopita, niliweza kutia bidii hadi nikaweza kuongezewa cheo. Pia hii mwaka, huo hilo ndilo lengo langu kuhu sana. Nina mpango wa kutia bidii kwa kazi yangu na kufanya kazi yote ninayopewa na wakubwa wangu vizuri inavyofaa ili niweze kuongezewa cheo. Pia, lengo langu moja lingine ni kuweza kushirikiana na wenzangu. Tuliweza kuambiwa katika mkutano wa mwisho wa mwaka kuwa mwaka ujao muweze kuongeza ushirikiano na wenzenu ili kwa sababu mkiwa kimoja mtaweza kufanya mambo mingi na mtaweza kuwa na matokeo mazuri sana.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari, mimi nigesema kuwa sipendi sana kusubiri kwenye mstari. Ninapoenda mahali alafu nipate kuna mstari kubwa na afadhalisha kuweza kuondoka ili niweze kurudi masaa mengine au nirudi siku inayofuata. Wakati mwingine, inakua vigumu kurudi kwa kuwa ni mahali kama hospitali. Kama ulikuwa mgonjwa na upate laini ni refu, hakuna vile utaweza kurudi. Itabidi umevumilia kwenye laini, hadi uweze kufikiwa. Jambo ambalo nimeweza kujifunza ili kuweza kuvumilia laini au mstari refu. Huwa napenda kutafuta kitu kama gazeti ili niweze kusoma ili nisaidia kupitisha wakati. Nikikaa bila kufanya kitu yeyote, nitaweza kujisumbua sana na laini ya mstari iyo refu na kuweza kufikiria mambo ambayo singestahili kuyafikiria.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Mimi ningesema kuwa programu ya simu ambayo ninatumia kila siku ni programu ya WhatsApp. Kutoka ni kiamka asubuhi hadi usiku, siwezi kumaliza dakika kama 20 bila kuangalia katika programu ya WhatsApp. Hii ni kwa sababu programu ya WhatsApp hunisaidia sana kuwasiliana na marafiki zangu na pia familia. Kila siku lazima nitumie programu ya WhatsApp kuwapigia familia yangu na pia marafiki zangu wengine. Hii ni kwa sababu programu huu inakubali hata uweze kuwapigia wenzako kutumia video na pia haitumii data mingi. Uzuri mwingine wa programu hii ni kuwa unaweza kutuma ujumbe na iweze kuhifadhika. Na pia inalinda sana faragha yako kwa kuwa hakuna mtu mwingine anayeweza kuangalia maneno ambayo umeweza kutuma kwa mwenzako.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Naam, napenda sana kucheza michezo ya ubao. Niliweza kupenda kucheza michezo ya ubao, hapo nilipokuwa katika kidato cha pili. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, aliyekuwa anaituwa James, na likuwa anatoka sehemu ya baringo. Rafiki huyu wangu alipenda sana mchezo huu, na liweza kunifunza na kunifanya niweze kuupenda pia. Kuna siku tuliweza kuitwa mimi na yeye, tuwakilishe shule yetu katika michezo ya mashindano ya ubao. Tuliweza kuendelea hadi mashule mengine ya county.

Niambie kuhusu utaratibu wako wakila asubui. Mimi kwa kawaida napenda kuamka saa kumi asubui. Ninapo amuka uo wakati, kitu ya kwanza ambayo nafanya ni kufanya mazoezi ya kukimbia. Napenda kukimbia karibu kilomita moja na kurudi kwa nyumba. Ninapofika kwa nyumba na elekea araka hadi kwa bafu ili niweze kuoga kuondoa jasho na pia kuondoa uchovu. Baada ya kuoga na wekelea chai yangu ili niweze kutengeneza chakula ya asubui. Chai napo endelea kuiva kwa moto, uwa napenda kutazama habari ama kuangalia simu kuona kama kuna barua pepe ambayo niliweza kutumiwa usiku nilipo kuwa nikilala. Chai inapo kuwa tayari na kunywa chai yangu na kuondoka kuelekea kazini. Chaini napo kunya uwa na jihisi mchangamfu na nipo tayari kuanzisha siku yangu mpya.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Mimi binafsi somo ambalo nilipenda sana ni somo la sayansi la biolojia Nilipenda sana somo hili kwa kuwa ni somo ambalo linatufunza mengi na inatufunza kuhusu mwili yetu na mazingira inayotuzingira Kwanza somo la biolojia hutufunza kuhusu sehemu zetu za mwili na njia moja ya kuzitunza Inatufunza vile kutunza sehemu kama vile masikio, macho na pia tumbo yetu Inatufunza kuwa tunafaa kuchunga macho ili isiweze kuingiwa na uchafu wowote Kwa kuwa inaeza kufanya macho yako yaanze kukosa kuangalia Pia kitu lingine ambalo lilinjifanya niweze kupenda somo hili la biolojia ni kwa sababu inatufunza kutunza mazingira yetu kwa kupanda miti na kutunza mimea na pia wanyama walio kwenye mazingira.

Unasasisha vifaa vyako mara ngapi? Mimi ningesema kuwa napenda kusasisha vifaa vyangu mara moja kwa wiki. Hii ni kwa sababu vifaa vingine siyatumii sana. Yale ambayo napenda kuyasasisha ni yale ambayo nayatumia mara kwa mara. Wakati wa wiki huwa siyatumii kwa kuwa sina wakati juu naenda kazini. Ni kila wikendi ambapo napenda kuyasasisha na kuyatumia. Kwa mfano ni panga na jembe, ndiyo vifaa ambayo napenda kusasisha sana kwa kuwa inamatumizi mingi. Mimi ni mtu ambaye napenda kulima na ili niweze kufanya kazi hiyo, lazima niwe na jembe na panga ambayo inafanya kazi vizuri. Ndio maana napenda kuyasasisha kabla nianze kuyatumia.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Naam, napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Hii ni kwa sababu, ninapo usoma maoni mtandaoni, uwe nanesaidia kuelewa jambo linalokuwa linaongelewa. Pia, kwa kusoma maoni, utaweza kujua vile watu wengine wanafikiria kuhusu jambo lililokuwa likisungumziwa. Kwa mfano kama ni habari ya siasa, uwa napenda sana kuenda kuangalia maoni ili niweze kujua watu wengi wanaekeme upando wa mwanasiasa yupi. Kwa mfano kama juzi nimeweze kuona picha na maneno ambayo kiongozi wetu wanchi aliweze kutamka alipo kuwa ameudhuria sheree moja pale nyeri. Nilipo ona hivo niliweza kuingia katika maoni ya watu na niliweza kupata kile ambacho watu wanafikiria. Niligundua kwa watu winge wanampenda na wanapanga pia kumpigia kura kwa mara ya pili.

Shuguli yako ya kupendezwa ni ipi? Kwa ngu ningependa kusema kuwa shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya kusaidia watu. Ninapo kuwa na pesa ya kutosha. Napenda sana kusaidia wale wasiojiweza. Kwa mfano, wiki ulio pita, nilipo kuwa nikitembea mtaani, nilipatana na watoto wawili ambao hawana makwao na walikuwa wanaishi kwenye. Vitongoji za mtaa. Niliweza kuwanunulia chakula na nikawapeleka kwenye duka languo na nikamnulia kila moja wao mavasi. Pia, shughuli nyingine ya kupendezwa inalo nipendeza mimi ni kusaidia pia watu wakubwa wasiojua kutengeneza kitu kama vile kutumia simu au kutumia teknolojia ya kisasa. Napenda sana kuwafunza ili waweze pia kujua kufanya wao wenyewe.

Unafanya nini kulinda mazingira? Mimi nafanya sana mambo mengi ambayo yanasaidia kulinda mazingira. Kwanza, napenda kuhamazisha jamii na pia marafiki zangu kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira. Napenda sana kuwafunza kuhusu umuhimu wa kupanda mti na pia kuwacha kutumia mifuko za plastiki. Hii ni kwa sababu wanapo tumia vitu za plastiki na kutupa nje inafanya mazingira yawe machafu na pia inaweza kuharibu mchanga Kitu lingine ambalo nafanya ili kulinda mazingira ni kuhakikish kuwa ninapoona taka yeyote ambayo imetupwa mahali ambapo haifai Napenda kuiokota na kuitupa sehemu ambayo inafaa Pia jambo lingine ambalo nafanya ili kulinda mazingira Ninapokua kwenye likizo na sina kazi ya kufanya Napenda sana kupanda mti hii ni kwa sababu mti mingi ikipandwa itaweza kuleta mvua ambayo itaweza kunyunyiza mazingira na kuweze kuwa na rangi ya manjano.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Mimi mahali ya kihistoria ambapo napenda kutembelea au ningependa kutembelea ni sehemu ambayo inapatikana katika mji wa Mombasa ni sehemu ya kihistoria ambayo kwa majina inaitwa Fort Jesus huku ndio sehemu ambayo vita ya zamani iliweza kufanyika Apo ni mahali ambapo waKenya waliweza kufanya vita na wazungu wa kitambo Nimetamani sana kwa miaka mingi kutembelea sehemu hiyo Nataka nipange likizo inayofuata nitakapo pewa nitaweza kutembelea sehemu hiyo ya FortJesus Pia sehemu nyingine ya kistoria ambapo ningependa kutembelea ni sehemu ambapo inaitwa For Tenor ni sehemu ambayo inapatikana katika mji wa kericho huko ndiko mifupa ya watu wa kitambo iliweza kupatikana huko ndiko wanapo jifundisha kuhusu mahali sisi wanadamu tuliweza kutokea.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi? Ningependa kusema kuwa, najihisi vizuri sana kuhusu tathmini za kazi Kwa mfano siku hizi nimejifunza kuwa kitu ya muhimu sana kwa kazi ni kuweza kushirikiana na timu yako Kwa mfano wiki uliopita tuliweza kufanya kazi na timu yangu ya kazini na tukaweza kukamilisha kazi hiyo kwa siku moja hiyo kazi kama ningefanya mimi peke yangu, ingeweza kunichukua karibu siku nne. Lakini kwa sababu tulifanya na timu, tuliweza kuikamilisha kazi hiyo kwa siku moja. Mkubwa wetu alifurahi sana na akatuambia tuendelee na tuzidi kufanya hivo. Tathmini nyingine ya kazi ambayo imeweza kunipendeza sana ni tathmini ya kufika kazini mapema. Nimejifunza kuwa mtu ukifika kazini mapema utaweza kuanza kazi yako mapema wakati ambapo akili bado iko changamfu na utaweza kufanya kazi vizuri na pia kumaliza kwa saa inayofaa.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Mimi napenda sana kusoma vitabu vya aina ya historia. Hii ni kwa sababu vitabu vya historia inamaarifa mingi sana. Mtu unapo soma vitabu vya historia, utaweza kufahamu mahali wewe mwenyewe umetoka na mahali jamii yako ilitoka. Pia katika vitabu ya historia utaweza kuelewa vile siasa ya nchi yako iliweza kuanza na pia kuelewa vile viongozo wa kitambo waliweza kupigania uhuru yetu adi tukapata uhuru kama nchi. Kwa mfano, kama Kenya kuna kitabu ambacho kimeandikwa na mwana siasa ambaye anaitwa Aden Ndwale, aliweza kuandika kitabu na kutueleza kuhusu uhuru wa Kenya kutoka miaka hamsini iliyopita hadi kisasa. Alieleza kila kitu kuhusu siasa ya Kenya vile ambavyo wanasiasa wanaendesha nchi yetu na pia wale ambao awafanyi kazi yao.

Eleza chumba chako chakulala Chumba changu cha kulala nimeweza kuitengeneza sana hadi kikakaa vizuri kwenye ukuta nimeweza kuipaka rangi ya nyeupe Napenda sana rangi nyeupe kwa kuwa inaashiria amani Ninapolala katika chumba hii ninahisi vizuri na ninaamka asubuhi kama nimechangamka Pia kutoka chumba hiki changu cha kulala Nikiweza kutazama nje kutoka dirisha naweza kutazama barabara kuu ya Nairobi kuelekea Thika Kwa njia hii naweza kuona magari mingi na pia mchangamano na mfungamano wa magari Pia kutoka dirisha naweza kuona soko inayokaribia inayoitwa Kimbo Naweza kuona watu wengi wakiendelea na shughuli yao ya kila siku na pia wengine ambao wanauza na wengine ambao wananunua bidhaa mbalimbali.

Je, unapenda kuimba? Mimi binafsi ningesema Huwa sipendi kuimba. Ni kwa sababu sauti yangu haipendezi sana ni napoimba. Lakini, nijuu sikuweza kujifunza kutoka utotona. Ningali sipende kuimba, napenda sana kusikiliza muziki. Hiini kwa sababu muziki hupitisha ujumbe mbali mbali. Hususani nikiweza kuusikiliza muziki za jadi na weza kuelewa na kujua maali ambapo tumetoka kama jami na pia kuelewa kuhusu siasa ya kitambo. Pia muziki ambazo mimi husikiliza zingine uweleza kuhusu tabia mzuri ambazo sisi kama vijana tunastaili kuyafata ili tuwe na maisha mazuri. Pia uzuri ngini ya muziki ambazo mimi husikia kuna yale muziki ambayo unetuliza wakati ambapo siizi vizuri.

Unapenda kuwandika au kuwangea Kwangu nigesema kuwa naafadhalisha kuwangea kuliko kuwandika. Ini kwa sababu mtu unaweza kujieleza vizuri kwa kuwangea kuliko kuwandika. Sazingine mtu unapowandika unaweza kukosa maneno ya kuwandika ili kujifafanua ama kujieleza zaidi Kwa hivyo nasema upenda kusema kuwa naafadhalisha kuwangea kuliko kuwandika. Na pia kuongea inasaidia mtu kuweza kuwanyesha vile anavyo hisi kitu ambacho aikiwesi kuwanekana mtu unapo wandika. Umuimu mwingine wa kuongea ni kuwa mtu unaweza kupitisha ujumbe kwa haraka. Na bia kufanya mtu unaye muangelesha aweze kuelewa vizuri. Na pia kwa kuongea mtu unapo muangelesha kishindo kuelewa ataweza kukuuliza mfanfadulia saidi na hapo ndipo utaweza kumuweleza vizuri.

Jee, unahifadhi kitu cha dhamani? Naam, nina kitu ambacho nina kihifadhi na kwangu ninaiona kama kitu cha dhamana. Niko na saa ambayo nilipewa na babu yangu. Ilikuwa zawadi wakati ambapo niliweza kupita katika mtihani wangu wa kidato cha nne. Iyo saa nimeweza kuihifadhi kwa miaka kumi na miwili sasa. Iyo saa kila wakati ninapo ondoka, nahakikisha kuwa nimebebana nayo na nimeiweka vizuri. Nakumbuka siku moja, nilijaribu kuitafuto na nikaikosa. Ilibidi nimeuliza kila mahali kama kuna mtu ambaye aliweza kunionea. Baada ya siku mbili, niliweza kuipata ilikuwa imeanguka chini ya kitanda. Kutoka siku iyo nahakikisha kabla sijalala kuwa hiko mahali ambapo nimeiweka na ni mahali ambapo sio kila mtu anaweza kuifikia.

Mafanikio gani umeyapata kazini kazini kwangu nimeweza kupata mafanikio mengi sana Kwa mfano mwaka uliopita niliweza kutuzwa kama mfanyikazi bora wa mwaka Hii ni kwa sababu mwaka huo uliopita niliweza kutia bidii sana katika kazi zangu zote Kila kazi ambayo nilipewa nilikua nahakikisha kuwa naifanya kwa utaratibu na naumaliza kwa wakati unaofaa Hakuna siku hata moja niliweza kuchelewa kupatiana kazi yangu ambayo nilikuwa nimepewa. Pia nimeweza kuongezewa cheo kazini. Nimeongezewa ili niwe wa kuongoza timu yangu. Jambo hilo lilinifurahialsha sana na kutoka mwaka huu mimi ndiye naongoza timu yangu kwa kila jambo ambalo tunafanya. Mimi ndiye nawaeleza kila kitu ambacho wanastahili kufanya na vile ambavyo wanastahili kufanya.

Je unapenda upepo au AC Mimi kwangu ningesema kuwa nafathalisha upepo kuliko AC hii ni kwa sababu upepo una uwezo wa kukufanya mtu uhisi vizuri na kuondoa joto kwa haraka kushinda AC Pia sababu lingine ambayo inanifanya niweze kusema kuwa nafathalisha upepo kushinda AC ni kwa sababu AC huwezi kutumia bila stima na kwanza, AC inatumia stima mingi sana na hapo itakufanya mtu uweze kupoteza pesa yako. Pia, sababu nyingine ambayo nitasema napenda upepo kuliko AC ni kuwa, AC ni kitu ambacho huwezi kutembea nayo. Upepo upo kila mahali, kama uko nje na pia kwa nyumba. Unapo tembea nje na kuna jua kali, upepo itaweza kukusaidia usihisi joto sana. Hapo ukiwa nje huwezi kutumia AC kwa sababu ni lazima uweke stima kwanza.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Kwangu ningesema kuwa rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeupe kila mahali kwa nyumba yangu nimeweza kupaka rangi nyeupe kwa sababu naipenda sana rangi hii rangi hii hunifanya nihisi nina amani na pia hainisumbui macho kwa mfano kila mahali rangi ya nyeupe huwasilisha ama humaanisha kuna amani Hata katika bendera ya nchi yetu, kuna rangi nyeupe ambayo inahakikisha na kuwakilisha amani ambayo tuliweza kupata baada ya uhuru. Pia, kwa gari yangu, nimeweza kuipaka rangi nyeupe ili iweze kupendeza zaidi. Rangi nyeupe nimeweza kuipenda tangu nikiwa mtoto. Hata nguo zangu ambazo mimi hununua sana sana, napenda sana kununua nguo za rangi nyeupe.

Unapenda mikutano ya aina gani? Mimi ningependa kusema kuwa napenda mikutano yenye vijana wengi. Hii ni kwa sababu ukihudhuria mikutano ambayo imee ina vijana wengi, utaweza kujifunza mambo mengi sana mapya. Na pia katika mikutano ya vijana, hapo ndipo utapatana na watu wa rika yako na mtaweza kuelewana katika maneno ambayo mnaongelea. Pia napenda mikutano ya kufanya kwa njia ya mtandao Hii ni kwa sababu unaweza kuhudhuria mikutano ukiwa kwako Sio lazima wewe kutembea au kusafiri hadi mahali mikutano inafanyiwa Mikutano ya kufanyiwa kwenye mtandao ni mzuri sana kwa kuwa inasaidia mtu kuweka pesa ambayo angetumia kama nauli kwa kusafiri hadi mahali mikutano inafanyiwa.

Mfereji gani wa tivi unafuata? Mimi mfereji wa tivi ambao nafuta inaitwa maria ni mfereji ambayo upeperushwa mara mbili kwa wiki Uwa inapeperushwa jumatatu saa moja usiku na pia jumapili saa tatu usiku Kipindi hiki ni kizuri sana wahusika ni kama vile Maria, James, John, Janet na pia kijana fulani mdogo ambaye anaitwa Victor Mfereji huu ni mzuri sana kwa kuwa inatufunza asa sisi vijana kuweza kuepukana na dawa za kulevya Kuna kijana moja ambaye alitumiwa kama mfano kwa sababu aliweza kujiuzisha na dawa za kulevya badaye kijana huyo aliweza kuadhirika sana kiafya na badaya aliweza kuhaga dunia.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea Kwangu mimi ningependa kusema kuwa nchi ambayo nimetamani sana na nimepanga ili niweze kutembelea ni chi ya uchina Nimesoma na kuyaona katika habari mambo mengi sana ambayo yameweza kunifurahisha kuhusu nchi hii ya china Kwanza siku ambayo nitatembelea nchi hii ningependa sana kuenda kujaribu vyakula vyao Nimeweza kuona kuwa wanakula aina ya vitu ambayo sisi wakenlnya hatukuli Kwa mfano niliweza kuona kuwa watu wa uchina wanakula mbwa Sijawahi kuelewa mbona wanafanya hivo lakini ningependa sana kujaribu ili nijue vile nyama yake inaonja Pia kuna vitu mingi sana ningependa kuenda kuangalia katika nchi hiyo ya uchina Ningependa kuenda kuangalia milima, barabara zao mzuri, miji zao mzuri mzuri yenye ghorofa kubwa katika dunia mzima.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine Ushauri ambayo ningeweza kumpa mtu mwingine na ningependa sana aweze kunisikiliza ni ushauri wa kuweza kuchunga saa yako Nimekuja kuelewa kuwa saa ni kitu ya muhimu sana mtu usipo tumia wakati wako mzuri utakuja kujuta baadae na kutamani kurudi nyuma ili uweze kuyarakebisha maneno Babu wangu huwa ananieleza kuwa ni vizuri sana kutumia wakati wako vizuri ili hapo mbeleni uweze kuwa na maisha mazuri huwa ananipa mfano yake Alinieleza kuwa yeye alipo kwa kijana mdogo Aliweza kutumia muda yake kujipanga na kutojihusisha na vijana wengine ambao walikua wanatumia madawa za kulevya Yeye aliweza kuangalia kazi yake na kutia bidii sasa Ndio maana hadi sai bado anaishi na bado afya yake ni mzuri kwa sababu hakujihusisha na dawa za kulevya.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Tunapo kuwa na familia yangu, kitu ya kwanza ambacho kwanza tunapenda kufanya ni kuandaa viakula. Kila mara tunapo patana, tunapenda kununua mbuzi ambayo tunaichinja. Baada ya kuichinja, tunapenda kupika ingine na upande mwingine tunapenda kuichoma. Kitu ambacho na furaia saidi tukiwa na familia yangu ni wakati ambapo tunachoma nyama. Huwa tunapenda kuchomea sehemu ya nje huku tukinywa vinywaji na kuongea maneno ambayo ya naendelea. Sana sana tunapenda kujadili siasa ya nje yetu. Kitu kingina ambacho tunapenda kufanya tukiwa na familia ni kusafiri. Tunapo kuwa likizo, tunapenda kusafiri kama vile sehemu kuangalia wanyamapori ama pia kusafiri katika sehemu za kihistoria.

Kifaa gani cha teknolojia uwezi kuhishi pasipo Mimi kifaa ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu simu kwangu ina umuhimu mwingi sana ya kwanza simu ninaweza kuitumia kusungumza na familia yangu na pia marafiki zangu Natumia simu kuwajulia hali na pia kuwaeleza na kuwajulisha ambayo kwa maneno ambayo ymejiri umuhimu mwingine wa simu ni kuwa naweza kutumia simu kupanga kasi wakati nipo kazini. Nikiwa kazini naeza piga simu kuenda nyumbani mashambani na kueza kuwapanga kuwaambia kazi ambayo wanafaa kufanya. Uzuru mwingine wa simu ni kuwa nikiwa na simu naweza kupata habari ya kisiyasa, ya michezo na pia ya kimataifa. Hii ni kwa sababu ninapoingia mtandaoni nitapata taarifa zote za vitu ambazo zinaendelea katika dunia.

Jee unapenda kusikiliza radio Naam mimi ni mtu ambayo napenda sana kusikiliza radio. Hini kwa sababu mimi tangu nimependa kujua na kuwa makini kuhusu maneni wa siyasa inayoendelea njini. Hili niweze kupata tarifa na haya mambo yoto ya nayendelea napenda sana kusikiliza radio. Umuimu mwingine wa radio ni kuwa na weza kusikiliza na kufuatilia mpira unapoendelea. Sikuizi kuna station ambayo wanaeleza na kuleta tarifa ya moja kwa moja ya mipira wakati unapoendelea. Pia radio ni kitu ambacho napenda kusikiliza sana ni napo kwa gari ni kienda kazini. Unisaidia nisihisi umbali wanjia na kunituliza pia. Ini kwa sababu kredio mingi sikuizi upenda kweka muziki ambazo uweza kututuliza wakati tunaisi tumechoka. Na wakati tunaisi hatuko vizuri.

Unafanya nini mara nyingi wikendi Mimi ni na mipango zangu mingi sana ya wikendi Acha nianze na siku ya jumamosi Ninapo amuka siku ya jumamosi kitu ya kwanza ni kuoga alafu kutayarisha chakula cha asubui Baade ya kukula napenda sana kufua nguo yangu Naosha nguo zangu zote za wiki ili niweze kujitayarisha kwa wiki ijayo Baade ya kumaaliza kufua nguo, napenda sana kutazama mipira. Ini kwa sababu mara nyingi wikendi kuna michezo ya mipira inaichezwa asa njini uingeresa. Jioni napenda kutembelea sehemu ya burudani ili niweze kunywa kinywaji kimoja ama mbili kabla nirudi nyumbani. Siku ya jumapili, napenda kuamka mapema ili nijitayarishe kuenda kanisani. Baada ya kanisa, narudi nyumbani na kutulia kwa kiti huku nikitazama filamu au pia nikitazama mchezo wa mpira. Wakati wa jumapili, sipendi kuondoka kwa sababu najitayarisha kwa jumatatu ambapo lazima niende kazini.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza Mimi ujuzi ambao nimeutamani sana na ninapanga kujifunza ni ujuzi wa kuendesha ndege ni ujuzi ambao nimeutamani sana kwa sababu ninapo tazama televisheni na kuona watu wanao endesha ndege na tamani sana kuwa mwenye kufanya hivo Hii ni kwa sababu mtu unapo endesha ndege unaweza kutazama dunia kutoka sehemu ya juu na utaweza kuona kila kitu kitu lingine ambayo inanifanya niweza kupenda kujifunza kuendesha ndege ni kwa sababu ni kazi inayolipa sana Hata njini mwetu ukijaribu kuona pesa ambao marubani wanalipwa ni pesa mzuri sana Ukilinganisha na watu wanaofanya kazi ingine, utaweza kupata kuwa marubani ndio wanalipiwa pesa mingi zaidi Pia, iyo ni kazi ambayo mtu uwezi kuchoka kuifanya Unafurahia kwa sababu utatembea inchi mingi na pia utaweza kuyaona mengi kutoka juu.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Mimi njia yangu kubwa sana ambayo natumia kujifunza mambo mapya nikuyatafuta kwenye mtandao sana sana napenda kutafuta kwenye mtandao ya YouTube Ninapoitafuta, nitaweza kutafuta video yake na kuweza kujifunza kutoka iyo Kwa mfano niliweza kujifunza kuendesha baiskeli kupitia kwenye mtandao wa YouTube Nilitafuta mtu moja ambaye alikuwa amerekodi kila kitu akijifunza kuendesha Niliweza kufuatilia moja kwa moja adi nikaweza kuelewa kila kitu Pia njia nyingine ambayo napenda kujifunza mambo mapya ni kuwauliza wakuu wangu Napenda sana kuwauliza watu ambayo ni wakubwa na wanaelewa jambo hilo vizuri Unapouliza, utaweza kuelezwa vizuri kile unachofaa kufanya na vile kazi hiyo inabidi ifanywe.

Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga Mimi tangu utotoni napenda sana kufuga mnyama aina ya mbwa Hata saizi ninaposungumza nina mbwa wawili Mbwa ni mnyama mzuri sana na rafiki wa binadamu Hi ni kwa sababu mbwa inaweza kukulinda kutoka adhari mbalimbali Hata huku nyumbani mbwa inaweza kulinda nyumba ili mtu asiyejulikana au mwizi asiweze kukaribia Pia usiku unapolala alafu usikie mbwa ikibweka utaweza kujua na kufahamu kuwa kuna mtu anayetembea kwa nyumba yako ama kwa shamba lako Pia uzuri mwingine wa mbwa ni kua inahusiano wa karibu sana na binadamu Mbwa inaweza kufahamu kuwa mtu unahusunika ama mtu una furaha na inapogundua kuwa mtu una husuni, itaweza kukukaribia na kukaa karibu na wewe huku ikijaribu kukutuliza.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Mimi ningependa kusema kwa hali ya hewa ni nayoipenda ni wakati kuna baridi. Hii ni kwa sababu, kunapo kuwa na baridi, mtu unaeza kufanya kazi yako vizuri sana. Wakati kuna baridi, kuna vile mtu unahisi umechangamka sana. Wakati wajoto ufanya mtu kuhisi kulala na pia usababisha uchofu mingi. Ninapo kuwa kazini na kuna baridi na jipata kuwa nimefanya kazi yangu kwa makini na ninaweza kuimaliza kwa wakati unaofaa Lakini nikijaribu kulinganisha na wakati kuna joto uwa na hisi nimechoka na nikijaribu kufanya kazi usingizi unaniandama ndomana nasema na afadhalisha wakati kuna baridi kuliko ambapo wakati kuna joto Pia kukiwa na joto mingi mtu utashindwa kulala kwa sababu unapocharibu kulala utaweza kutokwa jasho na pia usingizi inapotea.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi Mimi nimeweza kubunu njia mzuri sana ya kuhakikisha kuwa nafanya kazi yangu ingawa kuna msongo wa kazi Nimeweza kujifunza kuwa wakati kuna msongo wa kazi napenda kuanza na kazi ile ambayo inahitajika kwa haraka siku ambayo ninajua nina msongo wa kazi napenda kuamka asubuhi na kufika kazini mapema Mara ninapofika naanza na kazi ambayo nahitajika kupeana kwa haraka hiyo ndo njia moja imenisaidia sana kuadhiri nakuweza kung'ang'ana na msongo wa kazi Pia wakati wa msongo wa kazi napenda pia kuanza na ile kazi ambayo inakaa ngumu ni vizuri kuanza na kazi ambayo ni ngumu asubuhi wakati bado unanguvu na pia akili bado inafanya vizuri Nabakisha kazi ambazo ni raisi ili niweze kumalizia wakati nahisi nimechoka.

Jee umewahi kutembelea ziwa au mto Naam nimeweza kutembelea ziwa na mito mingi sana Kwa mfano acha niongelee siku ambayo niliweza kutembelea ziwa la lake Victoria Iyo ilikuwa mwaka wa miaka mbili iliopita Niliweza kutembelea ziwa la Victoria ni ziwa ambalo linapatikana katika kaunti ya Kisumu limeweza kukaribiana na nchi ya Uganda Nilipokuwa katika ziwa hilo tuliweza kupanda kwenye meli na kujaribu kuvua samaki mingi sana Pia nilipokuwa katika ziwa hilo tuliweza kujaribu kuogelea katika sehemu moja kando ambapo hakuna mamba Kitu ambacho kinaogopesha sana katika ziwa hiyo ya Victoria ni kuwa kuna aina mingi sana ya mamba na hiyo mamba inaweza kukuumiza ama ata kukua binadamu.

Unaenda maktabani mara ngapi? Mimi napenda sana kuenda maktabani mara tatu kwa wiki. Sana sana, mimi huenda maktabani jumatatu, hapo ni wakati wa jioni. Kutoka saa kumi na mbili, hadi saa kumi na tatu. Napenda sana kuenda maktabani ili kuweza kusoma vitabu vya aina aina kama vile historia ama sayansi. Pia jambo lingine ambalo lanifanya kupenda kuenda maktabani ni kuwa. Nikiwa huko kuna magazeti ya aina mingi. Napenda sana kusoma gazeti ili niweze kujua mambo ambayo yanaendelea nchini ya kisiasa, na pia mambo ya kiteknolojia yanayoendelea kimataifa. Pia napenda kuenda maktabani siku ya ijumaa. Ninapo toka kazini, naenda maktabani na ninakaa huko karibu masaa matatu. Jambo lingine ambalo lanifanya nipende kuenda maktabani ni kuwa huko unaweza kupata vitabu ambavyo huwezi kupata sehemu nyingine. Ninapo kuwa huko napenda kuomba kitabu ili nikuje nisomee nyumbani na nitaweza kuirudisha siku ambayo inafuata.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii. Naam, mimi ni mtu ambaye napenda sana kutumia mitandao ya kijamii. Hii ni kwa sababu katika mitandao ya kijamii ninaweza kuwasiliana na marafiki zangu na pia watu wa familia yangu. Umuimu moja wa mitandao ya kijamii ni kuwa huko unaweza kupatana na marafiki zako ambao mlisoma pamoja miaka iliopita katika shule moja. Pia, kitu lingine ambalo inanifanya niweze kupenda mitandao ya kijamii ni kuwa, unapoingia kwenye mitandao ya kijami, unaweza kupata habari kama ni ya siyasa, mipira, au ata ya kiteknolojia ya kisasa. Taweza kuelewa kila kitu ambacho kinaendelea katika inji yako na vile wanasiyasa wanavyoendelea na siyasa yao. Mitandao ya kijami inamuhimu mingi sana katika maisha yangu. Imenisaidia sana kwa sababu inatumia data kidogo na hivo kunisaidia kutatumia pesa mingi.

Una kumbukumbu gani mzuri za shule Nina kumbukumbu mingi zana za shule Kwa mfano kumbukumbu ambayo naikumbuka zaidi ni kumbukumbu ambayo nilikuwa katika kidato cha pili Iyo siku tuliweza kukula chakula ya jioni karibu masaa ya saa kumi na mbili sana sana katika shule yetu tulikuwa tunapewa chakula kidogo ambacho haikuwa inashibisha Baada ya kukula, badala ya kurudi darasane, mimi na rafiki yangu tuliamua kuingia kwenye chumba cha kutengeneza chakula na kuiba chakula iliyobaki. Tulipo kwa tunaendelea kuiba, tuliweza kupatikana na mwalimu moja. Huyo mwalimu aliweza kutupeleka kwenye kituo cha walimu na kutuaibisha sana. Aliweza kueleza wanafunzi wote kuwa ameweza kutupata tukifanya makosa ya aibu sana. Katika shule yetu ilikuwa aibu sana kupatikana ukiiba vyakula.

Ni rangi gani unayo ipenda zaidi na unaiona wapi Rangi ni nayo ipenda zaidi mimi ni rangi nye upe Nimeweza kupenda rangi nye upe tangu nikiwa mtoto mdogo wa miaka kumi Ata saai nguo mingi ni nayonunua ni nguoya rangi nye upe Rangi nye upe ni rangi inayo ashiria vitu vizuri sana Kwanza ni rangi inayo ashiria amani Pia inaashiria utulivu katika maisha yako mtu Ukiweza kufika katika chumba changu chakulala ukuta zote nimeweza kuipaka rangi ya nyeupe Hii ni kwa sababu ninapo lala kwenye nyumba ambayo imepakwa rangi nyeupe Naweza kupata usingizi mzuri na kuna vile naizi ninautulivu mwingi Pia niliweza kununua gari ya rangi nye upe kwa sababu inaashiria amani na ubora wa maisha.

Je umewahi kushiriki mashindano Naam nimeweza kushiriki mashindano ya aina mingi sana Kwanza nimewahi kushiriki mashindano ya kushindana kukimbia Nilipokuwa katika darasa la nane niliweza kushiriki mashindano ya kukimbia mita mia moja Niliweza kutokea nambari ya pili kutoka siku hiyo, nilipenda sana kushiriki katika mchezo huo wakukimbia. Sana sana kukimbia mita mia moja. Pia, nilipokuwa katika shule ya upili, niliweza kushiriki katika mashindano ya mpira wa miguu. Mimi na wenzangu wa kidato cha tatu note. Tuliweza kushiriki mashindano haya huku tukishindana na wanafunzi wa kidato cha tatu mashariki. Tuliweza kuwashinda kwa mabao matatu kwa moja Kila mara tulipokuwa tunacheza na darasa hilo, tuliweza kuibuka washindi kila siku.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda mimi kinywaji ninachopenda kunywa zaidi ya baridi ni kinywaji cha matunda ya maembe Ninapo kunywa napenda sana wakati kuna joto mingi Mara nikikunywa tu hivi na hisi kuwa nimetulia na joto umenitoka mwilini. Nikikunywa pia unifanya nihisi mchangamfu na mwenye nguvu ya kufanya kazi Kinywaji hiyo ina umuimu mingi sana katika mwili wa binadamu Kwanza ina tusaidia kujikinga kutoka magonjwa mbali mbali inaweza kuzuia magonjwa kama vile malaria kwa mwili ya binadamu Pia Kinywaji hicho kina umuimu ya kuweza kufanya ngozi ya binadamu kukaa laini inasaidia ngosi kukaa laini bila kukauka.

Uzoefu gani wa kushangaza umewai kupata? Mimi ningependa kusema kuwa uzoefu wa kushangaza ambao nimewai kupata ilikuwa uzoefu wa kuvuta sigara Nilipo kuwa katika chuo kikuu niliweza kufunzwa na rafiki yangu kuhusu uvutaji wa sigara Niliweza kuvuta sigara kwa miaka mbili iliyo fuatana huo uzoefu nilikuja kugundua kuwa ulikuwa uzoefu mbaya sana ya kushangaza Nilikuwa na hadhari ya kufanya afya yangu iwe mbaya na pia kushikwa na magonjwa mengine kama vile saratani. Uvutaji wa sigara ni uzoefu mbaya sana kwa kuwa itaweza kuharibu afya yako na utaweza kujuta hapo mbeleni. Pia uzoefu mwingine ambao niliweza kuuzoea na ulikuwa wa kushangaza ni uzoefu wa kuweza kula chakula mingi. Nilikuwa nimezoesha mwili wangu kula chakula mingi na watu walipenda sana kunishangaa.

Je, unapenda hesabu? Naam, mimi ni mtu ambaye napenda hesabu sana. Kutoka darasa la kwanza, niliweza kupenda sana somo la hesabu. Hata nilipojiunga na chuo kikuu, niliweza kuchukua somo la kusomea hesabu zaidi. Hadi saa hii, kazini mwangu. Kazi mingi ninayoifanya naifanya kwa kutumia masomo ya hesabu niliyofunzwa nikiwa kwenye chuo kikuu. Hii dunia, hakuna kitu ambacho mtu unaweza kufanya bila hesabu. Kama vile kuhesabu pesa, kutumia pesa vizuri, ama pia kupangia pesa yako. Ili hayo yote yaweze kutimia, unafaa kuwa na ujuzi na pia akili ya kutumia hesabu. Hesabu ni somo mzuri sana ambayo mtu ukisoma, utaweza kufika mbali na kupata kazi kwa kirahisi.

Je unapenda chakula cha haraka kwa mara nyingi mimi sio mtu wa kupenda chakula cha haraka nimezoea kutengeneza chakula changu nyumbani ili niweze kukula Kitu kilicho nifanya kupenda chakula cha kujitengenezea nyumbani ni kwa sababu mtu utaweza kutengeneza chakula ambacho wewe mwenyewe unakipenda na utaweza kuongeza chumvi ama vitu kama vile pilipili kwa njia ambayo wewe mwenyewe unajua unatosheka Pia shida moja ya chakula ya haraka ni kuwa ina mafuta mingi Chakula hayo ina hadhari mingi sana kwa mwili ya binadamu Kwa mfano mtu ukizoesha mwili kukula chakula hayo unahadharisha mwili yako ya kupatwa na magonjwa kama vile magonjwa ya sukari mtu utakuja kujuta badaye ukijizoesha kukula chakula hacha cha haraka.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Mimi ningesema kuwa kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi na ambacho nimezoea sana ni chai. Ninapoamka tu asubuhi, kitu ya kwanza ni kuekelea maji moto na maziwa kwa moto. Baada ya maji hiyo kuchemka, naongeza maziwa huku nikingoja kuongeza majani. Inapoiva tu naweka chai yangu kwenye kikombe na ninaanza kukunywa. Nimezoea sana kunywa chai kwa kuwa ni kinywaji kizuri ambacho kitakufanya mtu uweze kuanza siku kwa uzuri Unapokunywa chai asubuhi mtu utajihisi upo mchangamfu na pia utapata nguvu ya kuweza kuanza siku Pia chai ni kinywaji ambacho kinasaidia mtu kuongeza joto mwilini asubuhi hususan wakati kuna baridi mwingi ni bora na ni mzuri sana kunywa chai ili uweze kuhisi joto na kuondoa baridi mwilini.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Mimi njia yangu mzuri ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa ipo hivi katika siku yangu ya kuzaliwa, kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kuwakaribisha watu wa familia yangu na marafiki wangu waje kwangu Wanapofika, ninahakikisha kuwa nimeandaa vyakula vya kutosha, na pia nahakikisha kuwa nimenunua vinywaji vya kutosha siku hii hukua muhimu sana kwangu Baada ya kulisha wageni, tunapenda kuanza kunywa vinywaji huku tukiongea na kusikiza muziki Kitu ambacho tunafanya baada ya kufanya hayo yote, kabla siku haijaisha, tunaenda katika kipindi cha kukata keki Baada ya kukata keki, marafiki na familia wangu wote kila mtu anaanza kulipa zawadi ambayo ameniletea siku ya kuzaliwa ni siku kubwa sana na mimi hupenda kuisherehekea na marafiki zangu na mafamilia. Hii ni kwa sababu ni siku mtu unafaa kusherehekea na watu walio karibu nawe na watu ambao unawajali.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Mimi tukio ambalo niliona muhimu sana katika maisha yangu ni tukio ambalo niliweza kupata habari kuwa nimepata kazi. Ilikuwa miezi mbili iliyopita, nilikuwa shambani na baba mzazi wangu tukilima mahindi. Tulipokuwa tukiendelea kulima mahindi, nilisikia simu yangu ikilia mfukoni. Nilipoupokea niliweza kuambiwa kuwa niliweza kupata kazi ambayo nilikuwa nimejaribu kuitafuta Tulifurahi sana na babangu mzazi na tangu siku hiyo nilipenda sana siku hiyo kwa kuwa bado inanikumbusha mahali ambapo nimetoka Hilo litabaki kuwa tukio muhimu sana katika maisha yangu Pia tukio lingine muhimu katika maisha yangu ni siku ambayo niliweza kupata mtoto wangu wakwanza Nilikuwa kazini na niliweza kupigiwa simu na mama yangu kuwa bibi wako wameweza kuzaa mtoto wa kijana Nilifurahi sana na nimeweka hiyo siku kama tukio muhimu sana katika maisha yangu.

Unahifadhi data yako wapi Mimi kwa kusema nina njia mbili ya kuhifadhi data yangu ya kwanza napenda kuhifadhi data yangu kwa njia ya google drive Ninapo weka pale inanihakikishia kuwa data yangu ipo salama na itaweza kukaa hapo milele hadi siku ambayo mimi mwenyewe nitaamua kuyatoa Pia, wakati mwingine, ninapo tumia kompyuta yangu, ninapenda kuhifadhi data kwenye Microsoft Drive. Ninapo weka kwenye Microsoft Drive, huku data yangu itakaa salama na hakuna mtu ambaye anaweza kuiangalia ama kuipata. Njia hizo mbili imenisaidia sana kuhifadhi data ambayo ningeweza kuipoteza kwa kirahisi.

Unaweka neno siri salama vipi? Mimi neno siri ninaweka salama kwa kuhifadhi kwenye mtaa fulani wa Google. Google imenisaidia sana kuweza kuhifadhi neno siri yangu. Na mara nyingi, napenda kutumia neno siri lenye maandishi mengi ili isiwe raisi kwa mtu kujaribu. Nimeweza kuweka neno siri sangu zote salama kwa Google. Neno siri ni kitu muhimu sana ambayo mtu unafaa kuilinda sana. Hii ni kwa sababu mtu anaweza kuitumia kupata habari zako na data zako ambazo unafaa kuyatumia wewe mwenyewe. Na pia mtu anaweza kutumia neno yako ya siri kuweza kupata pesa yako kwenye mtandao ya pesa.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Mimi niliweza kusomea somo la udaktari. Sahizi, nafanya kazi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Kazi yangu ni kutibu wagonjwa na pia kuwapa mawaidha vile wanafaa kuchunga mwili yao ili kuweza kuepukana na ugonjwa. Niliingia chuo kikuu katika chuo kikuu cha Karatina mwaka wa 2016. Niliweza kuchukua masomo hayo ya udaktari kwa sababu nilipenda sana kazi hiyo mzazi wangu moja mama alikuwa daktari na yeye ndiye aliyenifanya niweze kupenda sana kazi yake Nilijiambia kila siku kuwa siku ambayo nitakuwa mkubwa na nitakapofika katika chuo kikuu nitaweza kusomea udaktari ili pia nami niweze kuwa daktari kazi hii imenipa marafiki wengi sana kwa kuwa nimeweza kusaidia wagonjwa wengi, waweze kupona na pia nimeweza kuwapa mawaidha ya vile kuepukana na wagonjwa mengine.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Mimi chakula ambacho nakula mara nyingi mchana ni mchele na maharagwa. Sana sana ninapokuwa nyumbani wakati sijaenda kaze napenda sana kupika mchele na maharagwa. Hii ni kwa sababu ninapokula chakula hii kuna vile itanifanya na siezi kuhisi uchovu mingi. Siwezi kulinganisha na ugali kwa sababu ukila ugali mchana, utaweza kuhisi uchovu mingi na hapo mtu unaeza kujipata umelala. Uzuri mwingine wa mchele na maragwe ni kuwa bei yao si si mingi. Naeza kutumia shilingi mia moja kununua vyakula hivo vyote viwili. Na pia uzuri nyingine ya mchele ni kuwa ni chakula ambacho akichukui muda mwingi. Unaweza kuipika na baada ya dakika ishireni itakuwa tayari kuliwa Kitu kingine ambacho kimenifanya niweze kupenda chakula iki cha maragwe na mchele ni kwa sababu chakula iki unipa nguvu ninapoikula itapata nguvu ya kuweza kufanya kazi yangu vizuri.

Unashugulikia kazi za darura vipi Mimi ninapo patikana na kazi ya darura nakikisha kuwa nimeachana na kazi zingine ambayo nilikuwa naendelea nayo ili niweze kuyashugulikia haya kazi ya darura Kwa mfano wiki ulio pita nilikuwa naendelea na kazi yangu ya wiki kazini Mara nilipo kuwa nikiendelea, niliweza kupigiwa simu na mkubwa wangu na kuambia kuwa kuna kazi ambayo imefika na inaitajika imalizike kwa masaa mawili inayokuja. Niliweza kuwachana na kazi nilio kuwa nikiendelea nayo ili niweze kumalizana na hii kazi ambayo inatakikana haraka. Kwa kufanya hivo, kila siku nimepata njia ya kuweza kushugulikia kazi zangu za darura.

Je, unapenda kucheza ngoma? Naam, mimi ni mtu ambaye napenda sana kucheza ngoma. Niliweza kujifunza kucheza ngoma kutoka utotone. Nilikuwa na mzazi ambaye alikuwa anapenda sana kucheza ngoma. Kila wakati ambapo hakua anaenda kazini, alipenda kutuita sisi watoto na pia watu wakubwa wake kiasi ili aweze kutufunza jinsi ya kucheza ngoma. Kutoka siku hiyo, nimekua mtu ambaye napenda sana kucheza ngoma. Kila wakati ambapo siendi kazi ama nipo likizoni, napenda sana kucheza ngoma huku nikiwa na watoto wangu ili pia wao waweze kusikiliza. Napenda sana kuwafunza umuhimu wa kueza kucheza ngoma na pia kusikiliza ngoma. Hata sai, wamepata umaarufu mingi sana katika huu kazi wa kucheza ngoma.

Je, umewai kuoana bahari, namu, nimeweza kutembelea bahari mingi sana njini Kenya. Bahari ya kwanza ambayo niliweza kutembelea ilikuwa bahari ya kisumu ambayo inaitua bahari ya Victoria. Ni bahari ambayo inapatikana katikati ya nji. Matatu ipo katikati ya nji ya Kenya, Tanzania na pia Uganda. Nilipo kwa katika bahari yyo, tuliweza kujaribu kushika samaki. Na tuluweza kushika samaki kubwa na niliweza kuja nazo nyumbani. Pia nimeweza kutembelea bahari ya Bogoria na pia ya Baringo. Bahari amba niliweza kupenda zaidi ni bahari ya Bogoria katika bahari ya Bogoria, kuna maji moto ambayo ya natokea chini. Ni kitu la kushangaza sana. Tulipo kuwa uko, tuluweza kueka mayae katika maji hiyo moto na tukaipa dakika tano Bade ya takika tano, maya hayo yalikuwa meiva na yalikuwa tayari kuliwa.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Mimi nimejizoesha kuenda sinema mara moja kwa wiki.j Kila ijumaa, baada ya kazi, ninapofika nyumbani, ninahakikisha kwanza nimeoga na kubadilisha nguo ya kazi na kuvaa nguo nyinginw. Baada ya kujitayarisha, naenda moja kwa moja hadi sinema. Nakata tikiti yangu ya kuweza kutazama karibu sinema mbili. Napenda sana kutazama sinema kwa kuwa ni kitu ambacho kitakufanya mtu ikuondolea uchovu na ukiwa huko unahisi umetulia sana. Mara nyingine napenda kutembea na rafiki yangu ili kuenda kutazama pamoja sinema hiyo. Ni vizuri sana kutazama mkiwa wawili hasa ukiwa na rafiki yako au mpenziwe. Pia, ninapanga hii ijumaa inayo kuja. Ninapanga kutembelea sinema na rafiki yangu moja ambaye ametoka mashambani juzi.

Unahimizaje ushirikiano katika timu Mimi nimepata njia moja muhimu sana ya kuhimiza ushirikiano katika timu Kwanza tunapopewa kazi katika timu yetu Napenda kuwambia wenzangu kuwa tukishirikiana tutaweza kukamilisha kazi hiyo kwa wakati mfupi sana Kwa mfano wiki iliopita, tuliweza kupewa kazi na mkubwa wetu na tukaambiwa tuifanya kama timu Niliwaeleza wenzangu umuhimu wa ushirikiano na waliweza kukubaliana na mimi Tulikabidhi kazi hiyo na tuliweza kuimaliza kwa dakika 20 wenzangu walifurahia sana wakaniambia kumbe ushirikiano enyewe unanguvu mingi sana Pia huwa nahimiza wenzangu katika timu kuwa mtu unapokuwa katika timu inafaa ufanye kazi ambayo umepewa haustahili kuwacha wenzako wafanya kazi mingi ili wewe ukae bure.

Mazingira gani ya kazi unayo pendelea? Mimi mazingira ya kazi ni nayo pendelea ni mazingira ambayo tunafanya kazi tukiwa watu wachache. Napendelea sana mazingira ambayo tupo watu wachache tuki shirikiana wote kufanya kazi. Tunapo kuwa wengi, kuna vile kazi aitafanyika vizuri. Watu anapo kuwa wengi katika timu moja kutakuwa na kukosana mwingi na pia katika kikundi hicho hakuwesi kosa mtu moja ambayo atakuwa dhaifu na hatataka kufanya kazi Ninapenda sana mazingira ambayo nipo peke yangu ama na wenzangu wachache Pia mazingira pia ambayo ayana kelele ni mazingira mzuri sana ya kufanya kazi Unapo ufanya kazi katika mazingira bila kilele, unaweza kufanya kazi yako kwa makini na kwa bidii sana. Kunapo kuwa na kelele, mtu utakosa kufanya kazi yako vizuri na mwishowe utakuwa umefanya kazi mabaya kulingana na vile ungestaili kufanya.

Niambie kuhusu majira yako unayoyaapenda Mimi majira ninayoapenda zaidi ni majira ya mvua Hii ni kwa sababu kunapokuwa na mvua napenda sana kuenda kwetu mashambani ili kuweza kupanda mimea na pia miti Kila mwezi kunapokuwa na majira ya mvua napenda kuomba likizo kazini ili niweze kurudi mashambani kushugulikia shamba yangu shamba yangu nimeweza kupanda mimea mingi sana. Kwa mfano mwaka uliopita, niliweza kupanda ekari mbili mahindi na pia maragwe kwenye hekari moja. Haya mimea yamenisaidia kwa njia mingi sana. Kwa mfano mahindi, mahindi naweza kuuza na kupata peza ya kutumia kwa matumizi mengina. Pia napenda majira ya mvua kwa sababu katika majira haya uwa kuna hewa mzuri na vitu inamea vizuri.

Umewai kusafiri wapi mahali pazuri? Mahali pazuri ambapo nimewai kusafiri nitasema kuwa ni pwani. Pwani ni sehemu ya Kenya ambayo inapatikana katika county ya Mombasa. Niliweza kusafiri miezi miwili iliopita. Nilipokuwa huko niliweza kufanya mambo mengi sana. Kwanza niliweza kusafiri hadi sehemu ya kihistoria ya Fort Jesus. Huko ndiko ambapo utapata silaha za kitambo ambayo ilitumiwa na wakenya wenzetu kupigania uhuru ya Kenya. Pia nilipokuwa katika mji huo wa pwani niliweza kuenda katika bahari ya hindi. Huko niliweza kuogelea na marafiki wangu na pia kusafiri kwenye meli. Kitu kingine ambacho kilinipendeza sana katika mji huo wa pwani ni vyakula ambavyo watu wa huko wanakula. Nilipata kuwa wanapenda sana kutumia madafu na pia kukula vyakula vya bahari kama vile samaki.

Unavyolea nywele zako mara ngapi Mimi maramingi napenda sana kuviolea nywele yangu mara moja kwa wiki Hususan wakati ambao naenda kazini napenda kuviolea nywele ili niweze kuonekana nadhifu Wakati ambao nipo likizo kwa mfano mimi maramingi napewa likizo ya mwezi moja Ninapo kuwa likizo ninanyoa nywele yangu ama ninaviolea nywele yangu mara moja kwa mweze Hii ni kwa sababu sina haja sana kuviolea kwa sababu siendi kazini ambapo nahitajika kuyaweka iwe nadhifu Pia kuto violea hivo unisaidia kuchunga pesa ambayo ningetumia Pia wakati mwingine, wakati wa mvua na wakati kwa baridi mingi nywele ume haraka na inabidi nimeviolea marambili kwa wiki.

Unaanzaje mradi mpya wakazi Ninapo taka kuanza mradi mpya, ninahakikisha kuwa nimeelewa kwanza mradi ninao taka kuanzisha Ninaingia mtandaoni na kutafuta na kutafiti kila kitu ili niweze kuelewa mradi huo Baada ya hapo, ninafanya hesabu nijue ni nini na nipesa ngapi ambayo nahitajika kuwa nayo ili niweze kuanzisha mradi huo Pia kabla sijaanzisha mradi huo napenda sana kutafuta mawaidha kwa watu ambao wamae kujaribu mradi huo Unapo pata mtu ambayo ya mejaribu mradi huo atawesa kukupa mawaidha ya jinsi utakavyo endesha mradi wako ili uweze kufanikiwa Ukifanya pekee yako bila kuulisia mawaidha, unawezafanya makosa ambayo itakufanya uweze kupoteza pesa yako na pia utakua umepoteza muda wako mrefu.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Mimi binafsi nitasema kuwa napendelea mwanga wa kati. Hii ni kwa sababu kunapokuwa na mwanga mkali mtu kuna vile utajihisi una uchovu sana na joto mwingi. Na kunapokuwa na joto mwingi mtu utashindwa kufanya kazi yako kwa sababu kuna vile mtu utahisi kulala. Napenda sana mwanga wa kati kwa sababu ipo salama na ni mwanga mzuri sana wakufanya kazi yako. Kila kunapokuwa na mwanga wa kati, napenda sana kutembea nje ilikuweza wana vile mazingira inakaa. Pia, watoto wangu sana wameweza kupenda mwanga huo wa kati kwa sababu kila wakati inapokuwa na penda kutembea nao ilikuwaonyesha na kuwaeleza kinachosababisha kukue na mwanga wa kati.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Mimi kwanza napenda aina za nyama nyeupe. Kwa mfano, napenda sana nyama ya kuku. Nyama ya kuku ina umuhimu mwingi sana katika mwili ya binadamu. Kwanza, nyama hiyo huipa mwili nguvu. Unapo kula nyama ya kuku, utaweza kuona nguvu ya kufanya kazi zako bila kuchoka kwa haraka. Pia, nyama nyingine ambayo naipenda sana na ni nyama nyeupe ni nyama ya samaki. Kila mara ninapo kuwa likizo, napenda sana kuenda mtoni ili niweze kuvua samaki Baada ya kuivua, naenda kuikata, kisha naichoma, kisha na iweka kwa jua ili itulie Naiacha kwa jua karibu dakika ishirini Baada hiyo dakika ishirini, naweza kuipika na itatokea ikiwa kitamu sana Samaki pia ina umuhimu mwingi mwilini inasaidia mwili kuwa na mifupa migumu ambayo hayatavunjika kwa kirahisi.

Je unapenda kuoga kwa maji ya moto la mimi ni mtu ambaye nimejifunza kuoga kwa maji baridi Tangu utotoni nimependa sana kuoga kwa maji baridi kwa sababu mtu unapooga na maji baridi kuna vile utahisi umechangamka na itaweza kukuondolea uchovu na pia usingizi mwilini Kitu ambacho kilinifanya niweze kuchukia kuoga na maji moto nikuwa, kwanza itaweza kukumaalizia gasi yako kwa kuwa inabidi kwanza umechemsha. Pili, inaweza kukuaribia wakati kwa sababu kabla ya maji kuwa moto, itabidi kwanza umengoja karibu dakika kumi. Tena, maji moto sio mzuri kwa mwili ya binadamu. Nibora sana kuoga na maji baridi ili iweze kusaidia damu mwilini kutembea vizuri.

Ungependa kujifunza nini kipya Mimi kitu kipya ambacho ningependa kujifunza sana na ambacho nimepanga kujifunza mwaka huu ni kuendesha ndege kuendesha ndege ni jambo muhimu sana na ni jambo ambalo mtu unaweza kufurahia sana tena nimekuja kugundua kuwa watu wanao endesha ndege wanalipwa pesa mzuri sana Juzi nimefanya utafiti na nikaweza kulinganisha pesa ambayo rubani wandege na watu wengine wanaofanya kazi kama vile ya uwalimu ama udaktari wanalipa Nilitafiti nikapata kuwa rubani wanalipwa pesa mingi zaidi Pia kazi mzuri ya kazi ya urubani ni kuwa mtu utaweza kusaviri inji mbalimbali pila kulipia na utaweza kushuhudia na kutembelea mjimbali mbali na kuona vile watu wanavyoishi na kuelewa mtindo wao.

Niambi kuhusu kitabu unajo kipenda zaidi. Mimi nimeweza kuhusoma vitabu mingi sana na kitabu nilicho kipenda zaidi ni kitabu ambacho kinaitwa The River and the Source. Ni kitabu ambacho kilieza kuandikwa na mama ambaye kwa jina anaitwa Margaret Ogola. Kitabu hiki nilikisoma kwa mara ya kwanza nikiwa kidato cha pili. Ni kitabu ambacho kina ujumbe muhimo sana. Ni kitabu ambacho kina tufunza kupenda ila. Kila mtoto kama ni msichana ama mvulana. Inatuwanyesha pahali ya mtoto msichana katika jamii yetu. Katika jamii wengi, wameweza kudarao wa sichana na kuwaona tu kama vyombo viandoa. Kitapo hiki kinatufunza kuwa watoto wote ni sawa na wanafai kuelimisho wote kama sawa. Kitapo hiki kinatufunza kuwa unapokuwa na watoto ni vizuri sana kuelimisha kwa kuwa kuelimisha watakuja kusaidika sana kimaisha na labda wakujwa kusaidia wewe mwenyewe ukumbe leni.